Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujihusisha na shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya vijana nakusaidia pale panapohitajika. Pia napenda kushiriki maarifa yangu kwa kufundisha au kuhamasisha wengine. Hasa vijana ili iwe na maendeleo na mshikamano mzuri.

Napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa na masoko ya karibu kwa sababu ni rahisi kupata kila kitu ni nacho hitaji kwa wakati mmoja. Pia napenda kununua mtandaoni kwa sababu ni rahisi kulinganisha bei na kuchagua bidhaa bila kukimbizana sana. Kununua mahali panapofaa hunisaidia kuwokoa muda na pesa na kuna nipa uhuru na, wakuchagua kile kinacho nifaa zahidi.

Hapana, mimi siwezi kueka picha zangu mitandaoni. Ingawa wengine wanapenda kushiriki picha zao kwa marafiki au kwenye mitandao ya kijamii, mimi napendelea kuweka faraga yangu. Badala yake, napenda kutumia mitandao kusaidia wengine kuboresha picha zao au kushiriki, uzoefu bila kushiriki moja kwa moja picha zangu.

Naamu, napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu ni mahali tulivu panapo nipa nafasi ya kuzingatia kazi zangu bila usumbufu mwingi. Nyumbani ni nakuwa na uhuru wa kupanga muda wangu, kupumzika kidogo inapo bidi. Na kufanya kazi kwa utaratibu wenye, wangu mwenyewe. Pia kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda, wakusafiri na kunipa nafasi ya kuzingatia malengo yangu, vizuri saidi, zaidi.

Naam, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na bora ya kufanya mazoezi ya mwili. Kutembea hunisaidia kuboresha afya ya moyo, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa muda wa kufikiria kwa utulivu. Pia, hunipa fursa ya kuona, mazingira, kufurahia hewa safi na kujisikia huru. Jambo linalo ongeza nguvu na furaha kila siku.